Mimi huchaji kifaa changu mara mbili kwa siku yenye wakati wa asubuhi kabla kuenda kazi na wakati wa jioni baada ya kazi. Kuchaji kifaa hiki mara mbili kwa siku hunisaidia kwa kuhifadhi moto na kwa hivyo simu yangu inakuwa na moto ya kufanya shughuli mingi mingi.

Mimi ninawakaribisha wafanyikazi wapya kwa kuwapa maeleze ya kampuni kama vile ambavyo inawezawasaidia wafanyikazi kuelewa utamaduni wa kampuni Mimi pia huwapa mafunzo ya awali ili kuwafunza mafunzo maalum kuhusu kazi na matumizi ya vifaa au programu zinazohusiana na kazi zao Pia mimi huteuwa mfanyikazi mmoja kuwa kiongozi wa wafanyikazi wapya. Hili litawasaidia kujibu maswali na kutowa msaada wa ziada Pia mimi ninaweka mikutano ya kawaida ili kujadili maendeleo yao changamoto wanazo wanazo kutana nazo na maswali yoyato.

Mimi hupanga kazi zangu kwanza kwa kupanga malengo ya muda mfupi na mrefu ambayo itanisadia kuelekeza juhudi zangu kwenye kazi nazohitajika Mimi pia hupanga muda kwa kutengeneza ratiba ya kila siku na katika ratiba hii mimi nimeeka muda maalum ya kukamilisha kazi mbalimbali na niko tayari kuzingatia wakati huo Mimi pia ufanya mapitio ya mara kwa mara kwasabu nikiangalia maendeleo yangu mara kwa mara na kufanya marekebisho katika ratiba na malengo kama inahitajika Mimi pia huchukuwa mpumziko ili kuongeza ufanisi na pia mimi upanga muda wa kupumzika ili kuweza kujiimarisha.

Ndio mimi ninapenda hesabu kwa sababu hesabu ilikuwa somo ambalo nila kufurahisha na kulikuwa na mwalimu mzuri wa somo la hesabu pia hesabu hutusaidia katika mambo mengi katika maisha kama vile hesabu inanisaidia kuelewa fedha zangu ikiwa ni pamoja na bajeti akiba na uwekezaji na hivyo kunisadia katika usimamizi wa kifedha pia hesabu ni muhimu katika nyanja nyingi za kazi ikijumuisha sayansi biashara na teknolojia na unaweza kuunga nafasi zako za kupata ajira kwa wengi.